Ninapo kabiliana na changamoto kazi ni mbinu yangu kuuni kutulia na kudhamini hali halisi kabla ya kuchukua hatua yoyote Badala ya kuharakisha kutafuta suluhisho la juujuu Mimi huanza kwa kuchunguza chanzocha tatizo na kugawanya changamoto hiyo katika sehemu ndogo zinazoweza kudhibitiwa Nikigundua kuwa na hitaji ujuzi au maoni zaidi Sisiti kushirikiana na wenzangu ili kupata mitazamo mpya Kwangu utatuzi wa matatizo siyo tukuhusu kurekebisha kilicho haribika Bali ni kuweka mikakati dhabiti itakayo zuia tatizo hilo kujirudia tena Huku ni kitumia na fasi hiyo kujifunza na kuboresha utendaji wangu.

Utaratibu wangu wa jione huanza mara tuj ua linapozama na mimi kurejea nyumbani ambapo jambo la kwanza ninalofanya ni kubadilisha nguo za kazi ili kuondoa uchovu wa mchana na kuanza kujisikia huru Kwa kawaida, mimi huanza kupumzika rasmi yapata saa mbili usiku baada ya kupata chakula chepesi Nikifuraia utaratibu wangu maalumu wa kusoma kitabu au kusikiliza muziki mororu Badala ya kuangalia runinga Ninapojiandaa kulala mimi huweka simu yangu mbali na kupunguza mwangaza chumbani ili kuandaa akili yangu kupumzika muda huu huwatulivu hunipa furaha na hamani kubwa ya moyo Nikiridhika na kazi nilioifanya mchana na kuwatayari kwa usingizi mnono ili niamke nikiwa na nguvu mpya.

Napenda sana kuogelea. Kwani mojawapo ya njia bora zaidi ninazozitumia kupumzisha mwili na akili baada ya wiki ndefu Kwangu, hakuna kitu kinacho lainisha misuli na kuondoa msongo wa mawazo kama kusama ndani ya maji baridi. Iwe ni baharini au kwenye bwawa la kuogelea. Ninapofanya mazoezi ya kuogelea. Ninahisi uhuru na wepesi wa kipekee. Na kwamba uzito wote wa dunia umeondoka mabegani mwangu saidi ya burudani ninadhamini. Jinsi mchezo huu unavyonisaidia kujenga afya bora na kuimarisha pumzi. Bila kuchosha viuno viangu kama inavyo fanya mazoizi mengine ya nguvu.

Changamoto kubwa ninayo kutana nayo kazini ni kusawazisha uingi wa majukumu na muda mchache uliopo kuyakamilisha. Mara nyingi, ninajikuta nahitajika kushughulika miradi mingine kwa wakati mmoja. Jambo ambalo huleta shinikizo kubwa la kuhakikisha kuwa ubora wa kazi haupungui licha ya haraka hiyo. Vile vile, wakati mwingine kuna changamoto za mawasiliano kati ya idara tofauti. Ambapo kutoelewana kunaweza kuchelewesha maamuzi muhimu. Licha ya hayo, ninatumia changamoto hizi kama fursa ya kujifunza jinsi ya kuweka vipaumbele na kuboresha ustahimilivu wangu chini ya pressure.

Ndoto yangu kubwa ni kufika uhuru kamili wa kifedha ambao utaniruhusu si tu kuishi maisha ya starehe, bali pia kuleta mabadiliko chanya na ya kudumu katika jamii inayonizunguka. Siyo swala la kujikusanyia mali nyingi pekee, bali ni hamu ya dhati ya kujenga msingi imara itakayoniwezesha kusaidia wengine. Hasaa vijana kutimiza malengo yao kupitia elimu na uwezeshaji Nonaamini kuwa mafanikio ya kweli hayapimwi kwa kile nilicho nacho mfukoni mwangu bali kwa uridhi wa wema maendeleo na tabasamu nitakaho nitakaloliacha kwenye nyuso za watu nitakao waguza katika safari yangu ya maisha.

Nimewai kufanya kazi ya kujitolea na huo ni usoevu ambao umebadilisha sana mtazamo wangu kuhusu maisha na utu. Nilishiriki katika programu ya kusafisha masingira na kutoa elimu kwa watoto katika mitaa isiojiweza. Jambo ambalo lilinifungua macho kuona changamoto wanazozipitia watu wengine. Ingawa kazi hiyo haikuwa na malipo ya kifedha. Malipo nilioyapata yalikuwa ya kuridhika moyoni kwa kujua nimechangia kuboresha masingira na kutia moyo kizazi kipya kujitolea kumenifunza kwa utajiri wa kweli si pesa Bali ni uwezo wa kukuza maisha ya wengine kwa uwema na kujenga jamii yenye kujali.

Mimi hupiga picha mara kwa mara, hasa ninapo kuwa safarini au nikiona kitu kinacho vutia macho yangu kama file mandhari nzuri ya asili. Ngao mimi si mpiga picha wa kulipwa, ninafurai sana kutumia kamera ya simu yangu kunasa matukio ya kipekee na nyakati za furaha na marafiki na familia ili sizisahaulike. Kwangu kupiga picha siyo tu kuponyeza kitufe Bali ni njia ya kugandisha muda na kutunza hisia sa wakati huwo ili niweze kuzirejea na kutabasamu baadaye Kwa wastani naweza kupiga picha kadhaa kila wiki kulingana na jinsi ratiba yangu ilivyo na matukio ninayo hudhuria.

Ndiyo, nimewai kuhudhuriya maonyesho ya sana na kwangu ni moja wapo ya njia bora sa kustawisha akili na kupata msukumo wa kibunifu. Ninapenda sana kutembea taratibu kwenye kumbi za maonyesho ni kitazama michoro na sanamu mbali mbali. Nikijaribu kuelewa isia na ujumbe ambao msani alinuia kufikisha. Masingira ya utulivu yanayo patikana huko hunirusu kutafakari kwa ku. Kwa kina na kuona dunia kikupita mitazamo tofauti Kila ninapo toka kwenye maonyesho na hayo Nina jithi ni mejifunza kitu kipia kuhusu utamaduni na uwezo wa binadamu wakumba vitu vyenya maana na uzuri.

Binafsi, ninavutiwa zaidi na chakula chenye ladha ya viungo na chumvi kiasi, badala ya vyakula vya sukari nyingi au vitamu sana. Napenda jinsi mchanganyiko wa viungo mbalimbali kama vile pilipili tangawizi na vitunguu saumu, unavyoleta harufu nzuri na ladha inayosisimua ulimi na kuwamusha hamu ya kula. Kwangu, chakula cha aina hii kama vile pilau iliyokolea au mchuzi mzito wa nyama huleta kuridhika kwa kweli na kushibisha. Tofauti na vitu vitamu ambavyo mara nyingi huhisi kama vitafunwa tu vya kupitisha muda badala ya mlo kamili.

Mchezo wa ulimpiki ni nao upenda zaidi ni shaka bila shaka ni riadha. Hasa mbio zama masaf za masafa marefu na zile zakati. Kwani zinaonyesha uwezo wa ajabu wa binadamu wa kustahimili maumivu na kutumia mbinu kali za ushindi. Tukio ambalo sita isau kamwe na ninalo livraia ku kulita kulitazama ni finali ya mbio za za mita mianane katika olimbiki ya mwaka wa elfu mbili kuminamu na mbili Zambapo nilishuhudia David Rudisha akivunja rekodi ya dunia kwa mtindo wa kustaajabisha wana riada riadha ni nae mkubali na kumheshimu zaidi ni Elliot Kipchoge situ kwa ushindi wake bali kwa nidhamu yake ya hali ya juu na falsafa yake inayo sema Hakuna m mwanadamu mwenye mipaka Wakati wa michezo ya ulimbiki ninajawa na hisiakali za msisimiko na uzalendo Nikijifunia kuona bendera yetu ikipepea ju ya njuna wimbo wakitaiva uki ukipigwa mbele ya dunia nzimu.

Wakati wa mgogoro na mtu, hatuwa yangu ya kwanza huwa ni kutulia na kudhibidi hisia zangu. Ili nizitoe maneno ya asira ambayo nitaweza kujutia baadaye. Nina jida tahidi kusikiliza kwa makini upande wa mwenzangu bila kumkatisha, nikilenga kuelewa kiini cha kutoelewana huko badala ya kutaka tu kushinda mabishano. Kwangu mimi, lengo kuu nikutafuta suluhu inayemfaa kila mmoja na kurudisha maelewano. Badala ya kumtafuta mshindi na mshindo. Ikiwa masungumzo yanapamba moto sana, mimi hupendelea kuomba muda kidogo wa kupumua na kutafakari kabla ya kuendelea. Nikiamini kuwa utatuzi bora hupatikana wakati akili zimetulia na kujaa heshimu.

Ninavutiwa zaidi na sanaa ya uchoraji wa uhalisia. Pamoja na sanaa za asili zinazoakisi utamaduni wetu. Kuna kitu cha kustaajabisha kuona jinsi msanii anavyweza kutumia rangi na brush kunasa hisia halisi za mtu au uzuri wa mandhari. Kiasi kwamba picha inaonekana kama inauhai. Sanaa ya aina hii haiburudishi macho tu mbali pia huniguza moyo na kunifanya nitafakari kuhusu hadithi ilio nyuma ya mchoro huo vile vile ninadhamini sana za kuchonga zinazotumiwa kuhifadi historia Kwani zinasimama kama mashahidi wa ubunivu na uridhi wa jamii kwa vizazi vyingi.

Vitu ninavyopenda kununua zaidi ni vifaa vya kielektroniki na vitabu. Kwani kwangu hizi ni zana za uwekezaji na si matumizi tu? Ninafurahia sana kufuatilia teknolojia mpya. Hivyo kununua simu ya kisasa kompyuta au vifaa vya kurahisisha kazi hunipa msisimko wakipekee wa kuwa mstari wa mbele katika uvumbuzi. Sambamba na hilo, siwezi kupita duka la vitabu bila kununua kimoja. Ninaamini kuwa maarifa yanayopatika ndani yake yanadhamani kubwa kuliko gharama ya pesa niliyotoa. Kwangu, furaha ya kufungua kifaa kipya au kuanza kusoma kitabu kipya. Ni hisia inayoridhisha sana nafsi yangu.